Nini kinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri mazingira ya kazi mazuri ni muhimu sana kwatija furaha na ufanisi wa wafanya kazi Kwanza usalama ni kipengele muhimu cha kufanya mazingira ya kazi kuwa mazuri wafanya kazi wanapo hisi kuwa salama wanapunguza hofu na wasiwasi na hivyo kuwe uweza kufanya kazi kwa umakini na nidhamu Pili utulivu na upole wa kazi kuchangia sana mazingila mazuli mazingira ya sio na kelele nyingi Chimbuko la kazi lisilo na vulugu na nafazi tulivu husaidia wafanya kazi kuzingatia kazi zao bila usumbufu Tatu usafisi usafi ni kipengele kingine muhimu sehemu safi zilizo pangwa vizuri na zinazo tunzwa vizuri husaidia afya yawafanya kazi na kuongeza molali wafanya kazi wanapo hisi kuwa mazingira ni safi wanakuwa na furaha ya kuendeleza kufanya kazi ina mawasiliano mazuri huchangia sana mazingira ya kazi uongozi wa wazi wa heshima na wakujali husaidia wafanya kazi kuelewa majukumu yao na kushirikiana kwaulaisi mawasiliano ya sio na kutoelewana mara nyingi husababisha makanganyiko na changamoto kazini Tano, heshima na usalama kazini ni muhimu, wafanya kazi wanapohisi heshima kutoka kwa viongozi na wenzao wanakuwa na motisha zaidi motisha zaidi ya kufanya kazi kwa bidii usawa katika kazi hufanya kila mfanya kazi kujihisi sehemu ya timu na kudhaminiwa Sita, mwanga na anga ya kazi huchangia hisia nzuri kazini. Sehemu zilizo na mwanga wa kutosha hewa safi na nafasi ya kutembea, husaidia, kuimarisha afya na nishati ya wafanya kazi. Hii hufanya wafanya kazi kuwa na ari nafuraha kazini. Saba, fursa za maendelea na mafunzo huchangia mazingira ya kazi mazuri. Wafanya kazi wanapopata nafasi ya kujifunza, kukuza uzi na kupata cheo wanakuwa na motisha ya kufanya kazi kwa bidii zaidi. Nane, mshikamano na ushirikiano kati ya wafanya kazi hufanya mazingira ya kazi kuwa mazuri. Timu inayoshirikiana vizuri husaidiana na kushirikiana kwa heshima na wafanya kazi kuwa rahisi na yenye tija zaidi tisa Ungawaji mzuri wakazi unachangia furaha kazini wafanya kazi wanapogawanywa kazi kuzingatia na uwezo na ujuzi Wanapata kuridhika na kazi wanayofanya na hili huchochea ari na tija kumi, utambuliwa na kushukuriwa kwa mafanikio ni jambol la msingi, wafanya kazi wanapo dhaminiwa kwa juhudi zao, wanakuwa na motisha ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii na kujitimu, kujituma zaidi kumi na moja, teknolojia na vifaa vinavofaa kuchangia mazingira mazuri, sehemu ya kazi yenye vifaa bora na teknolojia inarahisisha kazi na kupunguza uchovu au usumbufu Kuminambili Kwa jumla, mazingira ya kazi mazuri yanajumuisha, usalama, utulivu, usafi, mawasiliano, bora, heshima, mwanga na hewa safi fursa za maendeleo, mshikamano Ugawaji wa kazi utambulio kwa mafanikio na teknolojia bora yote haya hufanya kazi kwa kwa kuwa ya tija furaha na yenye tija kwa kila mfanya kazi tisa, ugawaji mzuri wa kazi unachangia furaha kazini wafanya kazi wanapo gawanywa kazi kulingana na uwezo wa ujuzi anapata kulidhika na kazi wanafanya na hili hucho kea ari na tija kumi kutambuliwa na kuchukuliwa kwa mafanikio ni jambo la msingi wafanya kazi wanapothamiliwa kwa kujuhudi zao wanakuwa na motisha ya kuelendelea kazini kwa bidii na kujitoa.

Napenda kula ugali kwa sababu ni chakula cha asari, cha asili ambacho kimekuwa sehemu muhimu ya maisha yangu tangu utotoni. Ugali huni hupatikana kwa ulaisi katika familia yangu na kuwakilisha utamaduni wa Afrika. Hasa hapo Afrika mashariki. Kila ninapo kula ugali nahisi nimeshiba na kupata nguvu za kuendelea na shuguli za kila siku. Chakula hiki hunipa fulaha na kunikumbusha nyumbani pamoja na familia yangu ugali hupikwa kwa njia lahisi katika lakini unahitaji umakini mkubwa unapotayalishwa vizuri huwa laini na mtamu kula napenda kuona jinsi ugali wa mahindi ubadilika na kuwa chakula kinachopendwa na watu wengi kupika ugali hunifulaisha uvumulivu na umakini Kwani mpishi lazima achanganye kwa nguvu Ili kupata unga mzawa Hii unifanya ni heshimu zaidi kazi ya kupika kipengele kinacho nifanya nipende ugali zadi ni uwezo wake wa kuambatana na vyakula mbalimbali ugali unaweza kuliwa na mboga za majani nyama samaki au maziwa ya mgondo mchanganyiko huu hufanya mlo wa mlo uwe kamili na wenye lishe bola kwa njia hii ugali huwa unisaidia kupata filutubisho muhimu kwa mwili wangu ugali pia ni chakula kinachotoa nguvu nyingi baada ya kula ugali ni najisikia mwenye nguvu na tayali kufanya kazi ngumu hii ndiyo sababu watu wengi wanaofanya kazi za mikono upendelea ugali chakula hiki husaidia mwenye kustahimili uchovu na kuongeza uwezo wa kufanya kazi kwa muda mfupi zaidi ya lishe ugali unadhamani ya kilimu kijamii watu wengi hukaa pamoja wa kila ugali. Jambo linalo imalisha mshikamano na upendo. Kula ugali pamoja na familia au malafiki huleta mazungumzo na fulaha. Hivyo ugali sio chakula tuu mbali pia ni kiungo cha kuunganisha watu. Kwa ujumla napenda kula ugali kwa sababu ni chakula mwenye lishe. Nguvu na utamaduni. Ugali hunipa afya, fulaha na kumbu kumbu, nzuli. Nitaendelea kuupenda na kuula mala kwa mala kwa kuwa ni sehemu ya maisha yangu. Kwangu mimi ugali ni zaidi ya chakula, ni ulidhi na fulaha wangu. Ugali hupikwa kwa njia lahisi, lakini huni unahitaji umakini mkubwa. Unapo unapo tayarishwa vizuri huwa lakini na mtamu kula napenda kuona jinsi ugali wa mahindi ubadilika na kuwacha chakula kinachopendwa na watu wengi kupika ugali hunifundisha uvumulivu na umakini kwani mpishi lazima achanganye kwa nguvu ili kupata unga ugali nzuri hii unifanya ni hesimu ka, zaidi kazi ya kupika kipengele ni cha kipengele Kinacho nifanya nipende ugali zaidi ni uwezo wake wa kuambata na vyakula mbali mbali ugali unaweza kuliwa na mboga za majani nyama samaki au maziwa ya mgando mchanganyiko huu kufanya mloa uwe kamili na wenye lishe bora kwa njia hii ugali hunisaidia kupata vulutubisho muhimu kwa mwili wangu ugali pia ni chakula kinachotoa nguvu nyingi baada ya kula ugali ninajisikia mwenye mguvu na tayali kufanya kazi ngumu Hii ndiyo sababu watu wengi wanafanya kazi ya mikono kupendelea ugali chakula hiki husaidia mwili kustahimili uchovu na kuongeza uwezo wa kufanya kazi kwa muda mlefu Zaidi ya lishe ugali unadhamani ya kijamii watu wengi hukaa hapa moja wa kila ugali jambo linalo.

Najihisi kutulia nikisubiri mwenye mstari kwa sababu kunipa mda wa kutafakari kuhusu mambo mbalimbali ya maisha yangu bila haraka Kila sekunde zinazopoteza nikisubiri kunifundisha subira na kunisaidia kudhibiti hasira zangu hata wakati nina hamu ya kupata huduma haraka Nikiwa kwenye mstarii najifunza heshimu haki na nafsi za wengine jambo linalonifanya nijisikie sehemu ya jamii inayojali nidhamu Hali hii hunifanya nijisikia amani ya ndani kwani najua kila mtu anapaswa kupata huduma kwa usamu Usubiri kunatoka nafasi ya kuchunguza mazingira yanayonizunguka kuona tabia za watu na kujifunza kutoka kwa wako utulivu Pia unanifundisha kuthamani mda wangu na kuelewa kuwa mambo yote hufanyika kwa wakati wake Hata pala ni napochelewa najihisi mtulivu kwa sababu najua hakuna haja ya kuwa na haraka isiyo ya lazima Kusubiri kwenye mstari hunifundisha uvumulivu na kuniletea tabia za heshima nidhamu na umakini katika maisha yangu ya kila siku utulivu huu ninaupata hunisaidia kupunguza msango wa mawazo na kunifanya nifikirie kwa uwazi kuhusu majukumu yangu kwa ujumla najihisi kutulia nikisubiri kwenye mstari kwa sababu huu kunanifundisha subira. Kuna jenga utulivu wangu na kunipa amani ya ndani ambayo nirahisi kuipata mahali pengine. Ikiwa najihisi kutulia nikisubiri kwenye mstari kwa sababu kunipa muda wa kutafakari kuhusu mambo mbalimbali ya maisha yangu kila haraka Kila sekunda zinazo poteza nikisubiri hunifundisha subira na kunisaidia kuthibiti hisia zangu hata wakati nina hamu ya kupata muda haraka Nikiwa kwenye mstari najifunza kuheshimu haki na nafasi za wengine. Jambo linalonifanya nijisikie sehemu za jamii inayojali nidhamu Hali hii hunifanya nijisikie amani ya mtendani kwa ninajuwa kila mtu anapaswa kupata huduma kwa usamu. Kusubiri kunatoa nafasi ya kuchunguza mazingira ya nayo nizunguka kuona tabia za watu na kujifunza kutoka kwao kwa utulivu pia hunifundisha kudhamini muda wangu na kuelewa kuwa mambo yote hufanya kwa wakati wake hata pale ninapochelewa najihisi mtulivu kwa sababu najua hakuna haja ya kuwana haraka isiyo ya azima Kusubiri kwenye mstari kuna nifundisha uuvumilivu na kuniletea tabia za heshima, nidhamu na umakini katika maisha yangu ya kila siku utulivu huu ninaoupata hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nifikiria Kwa ujumla najihisi kutulia ni kisubiri kwenye mstari kwa sababu kuna nifundisha subira Unajenga utu wangu na kunipa amani ya ndani ambayo ni rahisi kuipata mahali kwingine Zaidi ya hayo kusubiri kunanifundisha kuwa moyo wa kushirikiana na wengine kwa kudumisha utaratibu na heshima Ninapokuwa kwenye mstari hujifunza kushirikiana na watu mbalimbali na kushikamana na nidhamu ya pamoja hali hii hunisaidia kukuwa kimadili na kunifanya niwe mtu anaye kujali maslahii ya wengine Kwa wakati mmoja kusubiri kunanifanya nijihusishe na shughuli ya ndogoni.

Napenda vyatu vya buti kwa sababu ni vya kuvutia na vinafaa na vinafanya mitindo wangu kuwa wa kipekee Viatu hivi hutoa faraja kubwa wakati wa kutembea au kufanya shughuli za kila siku. Napenda kuwa na buti mbalimbali za rangi tofauti ambazo zinakidhi mavazi yangu ya kila siku. Viatu vya buti hufanya miguu yangu ihifadhiwe na kulindwa hasaa wakati wa hali ya mvua na baridi. Hali hii hunifanya nijisikie salama na utu, na mtulivu wakati wa kutembea Pia buti hunipa uhakika au uimara kwani hufanya niwe na usawa vizuri wakati wa kutembea kwenye ardhi ngumu. Napenda jinsi viatu hivi vinavyoongeza mvuto wa mavazi yangu ya kawaida au ya sherehe. Buti hutoa udhamini kwa mitindo ya kike na ya kiume. Hivyo kila mtu anayevaa anaonekana kuvutia. Kuvaa kufanya miguu yangu ionekane imara na ya nguvu. Jambo linaloongeza kujiamini kwangu. Napenda viatu vya buti kwa sababu ni rahisi kudumisha na kufanya kwa muda mfupi. Uti hufanya kila hatua linalopiga iwe dhabiti na ya salama. Hufanya pia niwe tayari kwa shughuli mbalimbali. Hutoka shuleni hadi matembezi au kazi za mikono napenda kuwa na buti za rangi tofauti ili kuendana mavazi ya rangi mbalimbali. Buti hufanya mtindo wangu uwe wa kipekee na kuonekana wa kirahisi. Kwa ujumla napenda viatu vya buti kwa sababu vinanipa faraja, usalama, mtindo na kujiamini kila siku. Ikiwa unataka naweza pia ukiwa Napenda viatu vya buti kwa sababu ni vya kuvutia na vinafaa mitindo wangu kwa wa kipekee. Viatu hivi hutoa faraja kubwa wakati wa kutembea au kufanya shughuli za kila siku. Napenda kuwa na buti mbalimbali za rangi tofauti ambazo zinakidhi mavazi yangu ya kila siku. Vyatu vya buti hufanya miguu yangu ihifadhiwe na kulindwa. Hasaa wakati wa hali ya mvua na baridi. Hali hii hunifanya nijisikie salama na mtulivu wakati wa kutembea nje. Pia buti hunipa uhakika wa imara kwani hufanya niwe na usalama vizuri wakati wa kutembea kwenye ardhi yangu. Napenda jinsi viatu hivi vinavyoongeza mivuto mvuto wa mavazi yangu ya kawaida au ya shereha. Buti hutoa udhamani kwa mitendo ya kike na ya kiume. Hivyo kila mtu anayevaa anaonekana kuvutia hufanya miguu yangu ionekane imara na ya nguvu. Jambo linaloongeza kujiamini kwangu. Napenda viatu vya buti kwa sababu ni raha Nirahisi kudumisha na vinafaa kwa muda mrefu. Buti hufanya kila hatua ninayopiga iwe dhabiti na ya salama hufanya pia niwe tayari kwa shughuli mbalimbali. Kutoka shuleni hadi matembezi au kazi za mikono. Napenda kuwa na buti za rangi tofauti Ili kuendana na mavazi ya rangi mbalimbali. Buti kufanya mtinduo wangu uwe wa kipekee na kuonekana wa kisasa Kwa ujumla napenda viatu vya buti kwa sababu vinanipa faraja, usalama, mtindo na kujiamini kila siku. Aidha buti hufanya niwe tayari kwa hali yoyote ya hewa Iwe ni mvua au joto kali. Napenda jinsi buti zinavyoshikilia miguu yangu vizuri na kuzuia majani au udongo kuingia ndani Buti hufanya niwe huru, kutembea kwa muda mrefu bila maumivu kwenye miguu hufanya pia niwe na muonekana wa kipekee kwenye shule shule au mahali pa kazi. Napenda kuwa na buti za ngozi safi kwa sababu hutoa uamala na kudumu kwa muda mrefu. Buti kufanya miguu yangu ionekane imara yanye nguvu jambo linayoongeza kujiamini pia hunisaidia wakati wa matembezi ya mbali kwani hutoa msaada mzuri pangu, kwa.

Mimi hupenda kukula pilau kwa sababu ni chakula chenye ladha ya kipeke Lala ya pilau inachanganya halufu mzuli ya viungo na mpishi mzuli Napenda jinsi mchele unavyopikwa vizuli nakuwa laini lakini usiyo cholomeka pilau unisaidia kuwa na nishalti kwa muda mlefu kutokana na mchele na nyama zilizo chomwa ndani yake Mala nyingi napenda kula pilau wakati wa shelehe za familia au shelehe za marafiki Hii ufanya kila meza iwe na fulaha na mshikamano Napenda pilau yenye nyama ya kuku, nyama ya ngombe au samaki kulingana na radha yangu viungo kama pilipili, kalafu na mdalasini hufanya pilau kuwa na ladha ya kipeke Mala nyingine napenda pilau yenye mboga au kaloti ilio kaa vizuli Napenda kula pilau nikiwa na kachumbali au saladi safi Mara zingine napenda pia kula pilau ikiwa na wali wa kawaida au wali wa nazi Napenda kuona jinsi kila kipengele cha pilao kinavyo wakilisha mchanganyiko wa viungo vyote mara nyingi napenda kula pilau nikiwa peke yangu ili kufulahia latha yake kwa utulivu Napenda pia kula pilau pamoja na familia ili kushilikiana fulaha ya chakula Mala nyingi pilau kufanya tukio la chakula kuwa la fulaha na mshikamano au wa kijamii Napenda kula pilau kwenye meza safi yenye mpangilio mzuri na vyombo safi Mala nyingine napenda pia kula pilau wakati wa shalehe za halusi kuzaliwa au siku kuu Napenda jinsi kila kipande cha nyama kinavyo kuwa na ladha tafauti na kipeke Mala nyingine pilau nisaidia kujisikia fulaha kutoka na halufu ya viungo Napenda kula pilau kikamilifu bila kukubakisha chochote kwenye sahani Mala nyingine napenda kujalibu pilau mpya kutoka kwenye migahawa au kikoni za malafiki Napenda kuona jinsi mpishi anavyo pika pilau kwa umakini na ustadi Mala nyingine pilau ufundisha umuhimu wa mpangilio mzuli wa viungo Napenda kula pilau yenye ladha ya pilipili ndogo ili kuongeza msisimuko wa chakula Mala nyingine napenda pia kula pilau kando ya nyama au samaki waliyo pikwa vizuli Napenda pia jinsi pilau inavyo weka kuwa chakula cha mchana au chakula cha jioni Mala nyingine pilau ufundisha mshilikiano na familia wakati wa chakura Napenda kula pilau kwenye mikutano ya familia au wakati wa wengine Mala nyingine napenda pia kula pilau nikiwa kwenye shule au kazi Napenda kuona jinsi pilau inavyo pangwa kwenye sahani ili kuvutia macho Mala nyingine pilau usaidia kuondoa njaa na kupata nguvu za kufanya shuguli nyingine Napenda pia kula pilau ikiwa na vinywaji vya matunda au maji safi Mala nyingine napenda kufulaia pilau nikiwa peke yangu ni kitazama televishoni au kusoma kitabu Napenda kuona kila kipande cha pilau chenye langi ya kipeke na ladha ya kufuatia Mala nyingine pila wa ufundisha uvumulivu wa mpishi na jinsi inavyo pika chakula kwa bidii, napenda kula pilau kikamilifu nikiwa na tabasamu kwa sababu ufanya moyo wangu uwe na fulaha. Mala nyingine napenda kula pilau nikiwa kwenye piknik au shalehe za nje, napenda pia kula pilau kwa sababu hunisaidia kushilikiana na wapenzi wa chakula kizuli. Mala nyingine pilau ufundisha kushilikiana na wengine pila ubinafsi Napenda kula pilau kikamilifu na kushiliki ladha yake na familia na malafiki Mala nyingine pilau ufundisha fulaha ya pamoja na mshikamano wa kijamii Napenda pia kula pilau kwenye lada tamu lakini yeenye kiwango cha chumvi kinachofaa Mala nyingine napenda kuwona jinsi pilau inavyo pangwa kwenye si.

Mimi upenda kulala mapema kwa sababu kupanya muli wangu kwa muzike vizuli Lala zuli hufanya ni shiki nguvu na kuwatayali kwa siku nzima Napenda kwa muka mapema ili niwe na muda wa kutosha wa maandalizi ya asubui maana nyingi kulala mapema kupanya njaya ya asubui kuwa kubwa na fulaha kuwa kubwa Napenda pia kuwa na usingizi wa kutosha bila kuchanganya usingizi wa usiku nzima Kwa muka mapema unisaidia kupangala tiba yangu ya kila siku vizuli Napenda kuona juwa liki amuka na kuleta mwanga wa asubu inda niyo nyumba yangu Mana nyingine napenda kutazama wanyama wa shamba au ndege wanapo ongea kwa fulahazo asubuwi Napenda pia kutumia munda huu wa asubuwi kusama vitabu au magazeti Kwa muka mapema unisaidia kuzingatia kazi muhimu kabla shuguli zingine Napenda pia kufanya mazoezi ya mwili mapema asubuhi ili kubalesha afya yangu Mala nyingine hiu hufundisha ni dhamu na utalatibo mzuli wa maisha Napenda pia kutenyweneza chakula cha asubuhi kitamu natenyelishe Kwa muka mapema unisaidia kuepoka kukimbilia shuguli za siku Napenda pia kufularia utulivu wa asubuhi bila keele nyingi Mana nyingine napenda kutumia muda huu kufuatilia talifa za dunia au habali za jamii Napenda pia kuzungumza na familia kabla ya kila mkoja kwaanza shuguli za kwa mkama pema kufundisha usahihi na nadamu ya maisha ya kila siku Napenda pia kuwa na muda wa kutosha wa kuandaa mavazi na vyatu vyango Mara nyingine napenda kutazama mapambo ya asubui ya jua le kiangalizia nyumba Napenda pia kuflaria kinyuwa jicha asubui kama chao au kahao Kuamka mapema kufanya mwili wangu uwe na fulana akili huwa safi Napenda pia kutumia muda wa asubi kuandika shughuli za kazi au shule Mara nyingine napenda pia kutembea kidogo nje ili kupata hewa safi Napenda pia kuandika mawazo au mpango wa siku katika daftali nilangu Kuwamka mapema kunisaidia kuwebuka msongo wa mawazo wa gafra Napenda pia kufanya ibada au tayakali asubuhi ikiwa sehemu ya utalatibu wangu Mana nyingine napenda kutumia muda huu kupumzika akili kabla shughuli nzito Napenda pia kusafisha nyomba kidogo au kupanga vitu viyangu amka mapema kuna nisadia kuwana mtazamo mzuri wa siku nzimu Napenda pia kuanda chakula cha familia kabla kila moja kuanza kazi au shule Mara nyingine napenda kutumia munda huu kufurahi asubuhi enye utulivu napenda pia kupanga ratiba ya kazi muhimu za kila za siku nzima amka mapema hufundisha usahihi nidhamu au ustadi wa kupanga munda Napenda pia kuzungumza na marafiki au majilani kabla ya shuguli za mchana Mana nyingine napenda kutumia muda wa subi kufanya mazoezi ya akili kama kusama au kutatuwa hesabu napenda pia kuandika mawazo au ndodo nilizo ona usingizini kuamka mapema kufundisha subila na utulivu wa ndani napenda pia kuwa na muda wakupumzika na kufikiria bila haraka mala nyingine napenda kuandika vitabu vya shule au kazi mapema ili kuwepuka msangamano napenda pia kuoana mwanga wa asubuhi kiaangaza vyo tendali ya nyumba Kuamka mapema huko nisaidi ya kuwa na furaha ya kweli na moyo mtulivu Napenda pia kufanya mazoezi madogo ya mwili au kutembea kwenye bustani Mala nyingine napenda kutumia muda huu kupanga lishe ya chakula cha mchana Napenda pia kuwa na muda wakuzungu mungza na familia kabla ya shuguli nseima kuanzo Kwa muka mapema ufundisha mshikamana wakijamii na nidhamu ya maisha Napenda pia kufulahia utulivu wa asubui bila ki.

Mimi hutumia data ya simu kila siku kwa sababu ni muhimu katika maisha yangu ya kisasi Napenda kutumia data ya simu kuvinjari mitandao ya kijamii. Mara nyingi hutumia data ya simu kutuma na kupokea ujumbe wa pepe papo hapo Napenda kutumia data ya simu kutazama video za elimu na burudani. Mimi hutumia data ya simu pia kwa kazi za shule au kazi za ofisi Mara nyingine hutumia data ya simu kusoma makala au habari za kila siku. Napenda pia kutumia data ya simu kutafuta habari muhimu za zinazofuatia. Mimi hutumia data ya simu kushirikiana na familia na marafiki kwa ujumbe wa video au sauti. Mara nyingine hutumia data ya simu kuendeleza mazungumzo ya kazi kupitia apps maalum Napenda kutumia data ya simu kwa sababu hufanya nifikie kila kitu bila kuchelewa. Mimi hutumia data ya simu kutazama filamu au vipindi vya televisheni mtandaoni Mara nyingine ya hutumia data ya simu kusikiliza muziki au aina mbalimbali Napenda pia kutumia data ya simu kwa ajili ya kufanya manunuzi ya mtandao. Mimi hutumia data ya simu kusoma vitabu au magazeti kwa njia ya mtandao Mara nyingine hutumia data ya simu kujiandaa kwa mitihani au kufuatilia masomo. Napenda pia kutumia data ya simu kwa ajili ya mawasiliano ya haraka na walimu au wenzangu Mimi hutumia data ya simu kufikia mitandao ya kijamii kama Facebook, Instagram na Whatsapp. Mara nyingine hutumia data ya simu kuunda au kuhariri picha na video Napenda pia kutumia data ya simu kutuma barua pepe za kazi au shule. Mimi hutumia data ya simu kutazama matangazo ya bidhaa au huduma Mara nyingine hutumia data ya simu kwa ajili ya kufanya mashindano ama majaribio ya mtandaoni Napenda pia kutumia data ya simu kuingiliana na maudhui ya elimu au burudani Mimi hutumia data ya simu kwa kuangalia hali ya hewa na taarifa muhimu za nchi. Mara nyingine hutumia data ya simu kufuatilia michezo au matukio ya kijamii Napenda pia kutumia data ya simu kushiriki mawazo au maoni kwenye mitandao ya kijamii Mimi hutumia data ya simu kutazama video au fundi na mafunzo mbalimbali Mara nyingine hutumia data ya simu kupata mapendekezo ya chakula au mapishi Napenda pia kutumia data ya simu kufuatilia habari za afya na lishe. Mimi hutumia data ya simu kwa ajili ya kuboresha ujuzi wangu wa lugha na elimu Mara nyingine hutumia data ya simu kwa ajili ya kuchunguza bidhaa au huduma kabla ya kununua Napenda pia kutumia data ya simu kuagana na vikundi vya mitandao ya kijamii Mimi hutumia data ya simu kwa sababu hufanya maisha yangu kuwa rahisi na ya kupendeza Mara nyingine hutumia data ya simu kufanya masuala ya teknolojia na ukombozi mpya Napenda pia kutumia data ya simu kwa ajili ya usalama kama kufatilia kifaa changu au akaunti. Mimi hutumia data ya simu kufuatilia michezo ya moja kwa moja au matukio ya burudani Mara nyingine kutumia data ya simu kutafuta sehemu za watalii au mapumziko Napenda pia kutumia data ya simu kuingiliana na wataalamu wa kila aina mtandaoni Mimi hutumia data ya simu kufuatilia masoko ya hisa, fedha au biashara Mara nyingine hutumia data ya simu kwa ajili ya mafunzo ya mitandaoni au koziza mbali Napenda pia kutumia data ya simu kushirikiana na wenzangu kuhusu miradi ya kazi au shule.